Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote nadhani nusu tu. Nizifute zile si zitumii. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo. Je, zinifaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari katha ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nathani nitaweka programu tu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana, ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivyovihitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Inahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orotha. Sitangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme kama bidhaa nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Utajihathari.

Lazima niandae orotha ya maitaji ya wiki nzima. Tunaitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinaitajika kila siku, nitanunua kabichi, karoti na vitungu. Nyama kwa wiki moja, na dhani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni mzuri, tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa toto, nitanunua lundo moja. Matunda kwa watoto, machungwa na maembe yapo sokoni sasa. Je? Ninapesa za kutosha? Haa, hesabu ni hesabu, labda shilingi elfu kumi zitatosha, nikienda asubuhi mapema nitapata vitu vipya na bei nzuri.